Mimi ni mpenzi wa kilimo cha bustani. Katika shamba langu, kila siku huanza kwa sauti ya ndege na harufu ya udongo uliochochezwa na umande wa asubuhi. Ninapotoka nje nikiwa na jembe langu ndogo na ndoo ya maji. Moyo wangu hujaa matumaini mapya kwa sababu najua bustani yangu si tu chanzo cha chakula, bali ni mahali patulivu na pakujifunza. Kila kona ya shamba, inasimulizi lake. Kutoka kwa miche midogo, iliyochomoza, ardhini, hadi mimea, iliyokoma, inasubiri kuvunwa. Katika sehemu ya mbele ya shamba, nimepanda mboga za majani kama sikuma wiki, spinachi na kunde. Hizi ndizo mboga, ninazotunza, ninazozitunza kwa karibu zaidi, kwa sababu zinahitaji maji, mara kwa mara, na uangalizi didhi ya wadudu. Asubui huinua majani taratibu kuangalia kama kuna dalili ya viwavi au ukungu. Nikiona tatizo hutumia njia rafiki kwa mazingira kama vile mchanganyiko wa pilipili na vitungu saumu. Hili kulinda mimea bila kuharibu udongo. Kila jani linalo baki kijani na lenye afya hunipa furaha isiyo elekeza isiyoeleweka. Katika shamba pili, kuna vitunguu, nyanya na hoho. Hapa ndipo uvumilivu wangu hujaribiwa zaidi. Nyanya huchukua muda na wakati mwingine huwa athiriwa na magonjwa au ukame usiyotarajiwa. Lakini nimejifunza kwa kilimo chabustani ni safari ya kujifunza kila siku niliposhuhudia maua ya kwanza ya nyanya yakichanua. Nilihisi kama ushindi mdogo lakini wamaana. Baada ya kuona matunda ya kibadlika rangi. Kutoka kijani hadi nyekundu hunikumbusha kuwa subira huvuta heri. Upande wa nyuma wa shamba langu. Nimehifadhi nafasi ya mimea ya matunda. Kama stroberi na matikiti madogo. Hii ni sehemu ninayoipenda zaidi hasa wakati wa jioni. Nikiwa nimekaa karibu na kichangu kidogo huyangalia juu. Jua likizama huku kivuli cha mimea kikirefuka pole pole ndege huja kula wadudu. Na upepo mdogo hupeperusha majani. Ukitoa sauti ya kupendeza. Hapo ndipo ninapo tafakari kuhusu kazi ya mikono yangu na jinzi asili inavyo shirikiana nami bila maneno. Kilimo chabustani kimenifundisha nidhamu ya mipango. Kila wiki nina taratibu ya kumwagilia, kupalilia na kuongeza mbolea ya samadi nayotayarisha mwenyewe. Si kazi rahisi, kuna siku nina choka au mvua hunipata nikiwa shambani. Lakini hata katika changamoto kuna somo nimejifunza kusoma hishara za mimea. Jani linalokauka shina dhaifu au udongo uliokauka kupita kiasi na kuchuku hatua ya mapema. Zaidi ya yote bustani yangu imekua daraja la kunganisha familia na majirani. Wakati wa mavuno hushiriki sukuma nyanya au vitungu na wale walio karibu nami. Furaha yao wana popokea mazao safi, hunipa motisha kuendelea. Wakati mwingine, watoto huja kujifunza jinzi ya kupanda mbegu. Na mimi huwafundisha kwa subira. Nikijua kuwa, nitaotesha, si mimea tu, bali pia upendo wa kilimo kwa kizazi kijacho. Mwisho, wasiku, ninapotazama shamba langu. Najua kilimo, cha bustani, si tu shuguli ya kiuchumi, bali ni mtindo wa maisha kimenifundisha heshima kwa ardi, thamani ya kazi ya mikono yangu. Na umuhimu wakuanza kidogo lakini kwa moyo mkubwa. Katika shamba langu kila mbegu ni ahadi. Na kila mavuno ni ushuhuda kwamba kwa bidii, subira au upendo aridhi, hujibu, kwa karimu.

Hivi ndivyo ninavyo shughulikia makosa kazini. Ninapo ona nimekosea, jambo la kwanza ni kubaki mtulivu na kukubali kosa bila kujilaumu kupita kiasi. Najua makosa ni sehemu ya kujifunza. Hivyo hujitahidi kuyaangalia kwa macho ya suluhisho badala ya hofu. Kisha hutaathmini chanzo cha kosa kwa uaminifu. Kama ni haraka, mawasiliano hafifu au kutozingatia maelekezo ili kuelewa mizizi ya tatizo. Baada ya hapo, mimi huchukua jukumu kamili na kuwasiliana mapema na wahusika wote. Wazi hunisaidia kujenga uaminifu na heshima kazini. Badala ya kukaa kwenye kosa, huelekeza nguvu zangu katika kulirekebisha hilo kosa haraka na kupunguza madhara yake. Iwe ni kurekebisha ripoti, kuboresha mchakato au kupanga upya ratiba. Hatua muhimu ni kujifunza kutokana na kosa. Kueka mikakati ya kuzuia kurudia, kama kutumia orodha za ukaguzi, kupanga muda vizuri, au kuomba msaada mapema. Wakati huohuo hujitendea kwa huruma nikikumbuka kuwa kukosea ni kibinadamu. Kwa ujumla, nimejifunza kuwa si makosa yanayo nitambulisha kazini, bali namna mimi ninavyo yakabili yale makosa. Uwajibikaji, mawasiliano na uwazi na nia ya kujifunza hunisaidia kukua kitaaluma na kukabiliana na changamoto za kujiamini.

Kinywaji ninachokipenda ni kinywaji cha maji ya machungwa upendo wangu wa kinywaji hiki ulianza nikiwa mdogo. Nilipokuwa nikishuhudia wazazi wangu wakikamuliwa wakinikamulia machungwa safi nyumbani. Harufu yake ilipojaa hewani ilinitia hamu hata kabla ya kuonja. Tangu wakati huo hadi leo maji ya machungwa yamekuwa sehemu ya maisha yangu. Kila siku kinywaji kinachonipa nguvu furaha na kumbu kumbu nzuri asubuhi nyingi huanza vizuri zaidi nikiwa na glasi ya maji ya machungwa mkononi. Baada ya kuamuka na kujiandaa kwa siku, hunywa taratibu nikihisi ladha tamu yenye ukakasi mdogo ikipenya kinywani. Hapo ndipo ninapohisi mwili wangu ukiamka kikamilifu. Maji ya machungwa hunipa hisia ya uhai na mwanzo mpya wa siku. Ni kama ujumbe wa kimya, unaoniambia kuwa siku itakuwa njema. Kina chonivutia zaidi katika maji ya machungwa ni asili yake. Najua kinywaji hiki kinatokana na tunda halisi lililokunzwa kwa jua mvua na juhudi za mkulima. Ninapokunywa hujihisi kuwa karibu zaidi na maumbile. Rangi yake ya chungwa angavu hunikumbusha jua la asubuhi nishati na matumaini. Ni kinywaji kinachoonekana na kuhisiwa kuwa hai. Wakati wa jotokali, maji ya machungwa huwa yananipa burudani ya kipekee. Baada kufanya kazi nzito na kutoka juani kwa muda mrefu, glasi baridi ya maji ya machungwa huniondolea kiu na uchovu. Huhisi kama mwili wangu unashukuru kwa kila funda. Ni kinwaji kinachoniburudisha si mwili tu bali akili na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu tena. Zaidi ya ladha, maji ya machungwa yamenifundisha kuthamini vitu rahisi maishani. Na sihitaji vinywaji vya gharama kubwa au vinavyo changanywa wa sana ili nijisikie vizuri wakati mwingine furaha ipo katika vitu vya kawaida kama tunda nililokamuliwa kwa mikono na kumenywa bila haraka. Hii hunikumbusha kuwa maisha mazuri hayahitaji mapambo mengi. Bali yanahitaji moyo wakushukuru. Pia maji ya machungwa yamekua sehemu ya mahusiano yangu na watu wengine ninapopata wageni nyumbani mara nyingi huanza kuwakaribisha kwa glasi ya maji ya machungwa, kinywaji hiki huleta hisia ya ukarimu na urafiki. Tukiwa tunakunywa pamoja mazungumzo hutiririka kwa urahisi. Na tabasamu hujitokeza usoni. Ni kama daraja ndogo inalo waunganisha watu. Wakati mwingine ninapokunywa maji ya machungwa peke angu, hutumia muda huo kutafakari. Hapo ninakumbuka safari angu ya maisha, changamoto nilizopitia na mafanikio niliopata. Kinywaji hiki hunipa utulivu, wa ndani na nafasi ya kujitazama upya. Ni muda mdogo lakini wenye maana unaonisaidia kusonga mbele kwa matumaini mapya. Kwa ujumla, kinywaji cha maji ya machungwa, si tu kinywaji, ninachokipenda bali ni sehemu ya utamblisho wangu. Kimekua rafiki yangu kwa nyakati za kazi, mapumziko, furaha na tafakari. Kila funda hubeba ladha ya asili, afya na kumbukumbu njema. Ndiyo maana kwa maji, maji ya machungwa, yataendelea kuwa kinywaji cha pekee, moyoni mwangu, leo na siku zijazo.

Mimi hufanya kazi vizuri wakati wa asubuhi, wakati hakuna joto jingi. Saa za alfajiri hunipa hali ya kipekee ya utulivu na umakini hali ambayo siipati kwa urahisi wakati mwingine wa siku. Ninapo amka mapema, hewa huwa safi, baridi kiasi, mazingira ya mejaa ukimya mtamu, unaonialika kuanza siku kwa moyo ulio tayari kufanya kazi. Asubuhi hunipa nafasi yangu kupanga mawazo yangu kivizuri kabla kelele za mchana hazijaanza. Kupitia ratiba ya siku nikiweka vipa umbele na malengo madogo madogo katika muda huu. Akili yangu huwa wazi na yenye mwelekeo kazi ninazozifanya wakati huu ni kuu hufanyika kwa kasi na kwa umakini mkubwa kwa sababu hakuna usumbufu mwingi wala uchovu wa joto unaonifinya unaonifanya nipoteze nguvu mapema. Kukosekana kwa joto kali huchangia sana ufanisi wangu ninapofanya kazi bila kutokwa na jasho au kuhisi mwili umelemewa na jat na joto. Huweza kukaa kwa muda mrefu. Nikifanya mambo moja kwa moja kwa makini. Iwe ni kazi ya shamba, kazi ya ofisini au kazi ya kufikiri na kupanga. Asubuhi hunipa mazingira rafiki ya nayo niruhusu kutoa uwezo wangu wote. Mwili na akili hushirikiana kwa urahisi zaidi. Zaidi ya hayo asubuhi hunipa hisia ya mwanzo jua linapochomoza polepole hujisikia kama nimepewa na fasi nyngine ya kufanya mambo kwa usahihi kuliko jana hisia hii hunipa motisha na hamasa ya kujituma. Kila kazi na yoanza asubui uonekana kwa kuwa rahisi kushughulikia hata zinazohitaji nguvu na umakini mkubwa. Wakati wa asubuhi pia hunisaidia kuthibiti muda wangu vizuri. Ninapomaliza kazi muhimu mapema siku yangu yote huonekana kuwa nyepesi. Hata kama changamoto zita jitokeza baadaye. Najua kuwa tayari nimepiga hatua. Hii hunipunguzia msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kupumzika na kushugulikia majukumu mengine bila haraka. Joto lina poongezeka kadri siku inapo inavosonga. Hutambua tofauti kubwa kati ya asubuhi na mchana. Wakati wa mchana nguvu hupungua na umakini husambaratika kiasi. Ndiyo maana na mimi huhitaji kupanga kazi nzito. Ninazo hitajika kufikiri sana wakatu wa asubui. Na kuwacha kazi nyepesi au kazi za kawaida kwa muda wa badaye mpangilio huu hunisaidia kudumisha tija ya siku nzima. Asubuhi pia ni muda wakujitunza. Baada ya kufanya kazi kwa bidii katika saa hizi tulivu, hujipa muda mfupi wa mapumziko. Ni kifurahia kinywaji au hewa ya asubuhi kabla jua halijawa kali. Huu ni wakati na upenda sana kwa sababu hunifanya nijisikie nimetimiza jambo. Kwa ujumla kufanya kazi wakati wa asubuhi bila joto jingi kumekuwa siri ya mafanikio yangu. Ni muda unaonipa utulivu, umakini na nguvu ya kuanza siku kwa msingi imara kupitia asubuhi hizi itulivu nimejifunza kuwa kuchagua muda sahihi wa kufanya kazi. Ni sawa na kuchagua mbinu sahihi. Vyote kwa pamoja huleta huleta matokeo mazuri na ya kuridhisha. Na ndiyo sababu mimi nitafanya kazi yangu kwa mapema na asubuhi kila wakati.

Nguvu zangu kazini ni mchanganyiko wa nidhamu, bidii na mtazamo chanya, ninaulea kila siku. Ninapoingia kazini nimi hujitahidi kwanza kuelewa malengo ya kazi, ninayofanya, na wajibu wangu ndani ya timu. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa mwelekeo ulio wazi, bila kupoteza muda au nguvu katika mambo yasiyo na tija. Najua ninachotakiwa kufanya, na hilo hunipa ujasiri wa kuanza kazi kwa umakini. Moja ya nguvu zangu kubwa ni uwezo wa kupanga kazi zangu vizuri. Kabla ya kuanza siku mimi huorodhesha majukumu yangu kulingana na umuhimu wake. Kazi nzito zinazohitaji kufikiri sana huzifanya mapema. Wakati akili yangu iko bado changa. Mpangilio huu hunisaidia kumaliza kazi kwa wakati na kuepuka msongo wa mawazo. Wenzangu huniona kama mtu anayeweza kuaminika kwa sababu mara nyingi hutimiza ahadi zake pia nina nguvu katika kufanya kazi ya kujitegemea bila kusimamiwa kwa karibu. Ninapopewa jukumu, mimi huchukua jukumu hilo kwa uzito wake wote na kuhakikisha nilikamilisha kwa kiwango kinachohitajika. Sina tabia ya kusubiri, kusukumwa au kukumbushwa kila mara. Uwajibikaji huu, hunifanya nijisikie huru kazini na kunipa nafasi ya kuonyesha uwezo wangu wa halisi. Nguvu nyingine muhimu ni ile ya uwezo wangu kujifunza haraka. Ninapokutana na changamoto mpya au teknolojia mpya kazini huwa siogopi badala yake mimi huona kama fursa ya kukuza ujuzi wangu. Huuliza maswali, kusoma na hujaribu hadi nielewe. Mtazomo huu hunisaidia kubadilisha haraka katika mazingira ya kazi yanayobadilika na hunifanya niwe mtu wa thamani ndani ya timu. Katika mahusiano ya kikazi, nguvu zangu zinaonekana kupitia mawasiliano mazuri. Ninahitaji kusikiliza wenzangu kwa makini na kutoa maoni yangu kwa heshima. Ninapokuwa na hoja tofauti, huieleza kwa utulivu bila kutharau mawazo ya wengine. Hii hunisaidia kujenga mazingira ya kazi yenye ushirikiano na kuheshimiana ambapo kila mtu huhisi kusikizwa. Vile vile nina uwezo mzuri wa kushugulikia changamoto za shinisikizo za kazi. Wakati mambo ya napkwenda sio yalivopangwa. Sibabaiki haraka hubaki mtulivu, utathmini hali na kutafuta suluhisho linalowezekana. Uwezo huu hunifanya niwe msaada mkubwa hasa katika nyakati za dharura au zenye muda mfupi wa kuaminika. Nguvu zangu pia zinaonekana katika uvumilivu wangu. Kuamini kufanya kazi kwa njia iliyo sahihi, hata kama hakuna anayeniangalia nathamini, sana uaminifu na maadili kazini. Kwa sababu naamini sifa njema hudumu kuliko faida za muda mfupi. Wenzangu na wasimamizi wangu huniamini kwa sababu wanajua nitasimamia kazi kwa haki na uwazi. Zaidi ya yote nina mitazamo chanya wakati wote nikifanya kazi hata ninapokutana na vikwazo hujitahidi kuona upande wa kujifunza na kuboresha. Mtazamo huu hunisaidia kuendelea mbele bila kukata tamaa na kuwatia moyo hata wale ninaofanya kazi nao kuwa na moyo wa matumaini, hunifanya nifurahie kazi, ninayofanya na kutoa mchango bora zaidi kwa ujumla. Nguvu zangu kazini zinanifanya niwe mfanyakazi mwenye uwajibikaji na anayejifunza na anayethamini uwajibikaji. Kupitia nguvu hizi, nimeweza kukua kitaaluma na kujenga heshima katika mazingira yangu ya kazi. Najua bado nina safari ndefu ya kujifunza, lakini nina imani kuwa. Kwa kuendeleza nguvu zangu, nitaendelea kutoa matokeo mapya yale ambayo ni chanya na yenye maana katika kazi zangu.

Mimi napenda mkato wa chapati. Upendo wangu kwa chapati umejengeka taratibu. Tangu nikiwa mdogo Nilipokua Nikishuhudia jinsi ulivyokuwa ukiandaliwa nyumbani. Harufu ya chapati inayokaangwa kwenye kikaango ikichanganyika na moshi mdogo na mafuta moto ilikuwa ishara kuwa muda wa chakula umefika. Kila mara harufu hiyo hunirudisha kwenye kumbukumbu za utoto na hunifanya nijiskie nyumbani hata kabla sijaonja kipande. Chapati inavutia kwenye unyekekevu wake na ingawa hutengenezwa kwa viungo vichache kama unga maji chumvi na mafuta ladha yake huwa ya kipekee. Ninapokula chapati ilioyoiva vizuri laini ndani na imepata rangi ya kahawia kwa nje huhisi kuridhika kwa dhati ni chakula kinachoonyesha kuwa vitu rahisi vinaweza kuwa na thamani kubwa maishani vichwa cha pekee kuhusu chapati ni namna inavyoweza kuambatana na vyakula vingine. Lakini kuila kwa maharage, dengu, nyama, mboga za majani au hata maziwa ya chai, ya moto, chakula hicho huwa ni kitamu sana. Katika mchanganyiko chapati hubaki kuwa nyota ya sahani. Hata inapoliwa peke yake bado hunipa furaha na kuishiba. Uwezo wake wa kubadilika hunifanya nione kama chakula cha kila wakati. Chapati imekua sehemu ya sherehe na matukio muhimu maishani mwangu. Wakati wa sikukuu, harusi au mikusanyiko ya kifamilia mara nyingi chapati huwa mezani huona watu wakikusanyika jikoni wakisaidiana kukanda unga na kuviringa chapati hujenga hisia ya umoja na upendo katika nyakati hizo chapati huwa zaidi ya chakula na ni alama ya mashikamano. Zaidi ya ladha, chapati imenifundisha subira. Kutengeneza chapati, nzuri kunahitaji uvumilifu, kukanda vizuri, kuacha unga, upumzike kiasi, na kuoka kwa uangalifu bila kuharibu. Nimejifunza kuwa haraka huharibu ladha. Somo hili hulitumia hata katika maisha, nikikumbuka kuwa mambo mazuri huchukua muda. Ninapokuwa na siku ndefu na yenye uchovu, chapati hunipa faraja ya kipekee. Kuikuta imeandaliwa nyumbani au kuila ikiwa bado moto kunifanya nisahau uchovu wa siku. Ni chakula kinachonipa nguvu ya mwili na utulivu wa moyo. Wakati mwingine kipande cha chapati na kikombe cha chai ni tiba tosha ya msongo wa mawazo. Chapati pia hunikumbusha urithi na utamaduni ingawa ni chakula kinachopatikana sehemu nyingi. Namna tunavyovitengeneza na kuila hapa nyumbani ina ladha ya maana yake. Ni sehemu ya utambulisho yetu wa chakula na inavyounganisha vizazi tofauti kupitia ladha ile. Kwa ujumla mkate wa chapati si chakula ninachopenda tu bali ni sehemu ya maisha yangu. Imenifundisha kuthamini vitu rahisi kushiriki na wengine na kufrahia ladha ya chakula cha nyumbani kila ninapokula chapati nahisi furaha ndogo lakini ya kweli ambayo hunikumbusha kuwa mara nyingi raha ya maisha iko katika mambo madogo madogo tunayazoea kila siku.

Mimi sina uzoefu wa kueka picha zangu mtandaoni. Lakini inapobidi hufanya hivyo kwa tahadhari ya kufikiria na kufikiria kwa kina. Kwa asili mimi si mtu wakupenda kujionyesha sana. Na mara nyingi hupendelea maisha yangu ya faraga kuliko umaarufu wa mtandaoni. Hata hivyo katika dunia sasa ambako mawasiliano mengi hufanyika kupitia mtandao nimejifunza kuwa wakati mwingine kuweka picha mtandaoni si jambo nisiloepukika. Kabla ya kuweka picha yoyote mimi huchukua muda wa kujiuliza sababu ya kufanya hivyo. Je picha hiyo ina lengo la kikazi, ina lengo la kielimu ama ina lengo la mawasiliano muhimu. Ikiwa ndio ndipo huanza kuzingatia hatua inaofuata. Mimi huamini kuwa kila kitu kinachowekwa mtandaoni hubaki kwa muda mrefu. Hivyo ni muhimu kufikiria matokeo yake ya baadaye kabla ya kubonyeza kitufe cha tuma. Wakati inapobidi kuweka picha, huchagua kwa makini picha inawakilisha heshima ama utu wangu. Huepuka picha zinazoweza kutoa ujumbe usio sahihi na kufanya nijutie baadaye. Mara nyingi, huchagua picha rahisi, isio na makeke, lakini yenye muonekano mzuri ya kitaaluma. Kwa kufanya hivyo, hujihisi salama zaidi na kuwa mwenye kujiamini. Changamoto kubwa kwangu imezidi ama imekua ni kwa hofu ya maoni ya watu. Kwa kuwa sina uzoefu mkubwa kujiuliza watu watafikiri nini na watasemaje. Lakini kadri muda unavyopita nimejifunza kutokupa uzito ukubwa wa maoni ya watu wengine nimegundua kuwa si kila mtu ataelewa au kuthamini chaguo langu. Na hilo ni jambo la kawaida, kujifunza, kupuuza, hofu, hii kumenisaidia kuwa kiakili. Pia nimekua makini na maswala ya usalama wa mtandaoni. Kuhakikisha kuwa taarifa binafsi kama mahali nilipo au muda halisi wa kupiga picha, haviweki wazi. Hutumia mpangilio wa faraga kuthibiti ni nani anaweza kuona picha zangu. Hatua hizi hunipa amani ya moyo na kunifanya nihisi kuwa ninauthabiti wa kile ninachoshiriki. Kwa upande mzuri kuweka picha mtandaoni kumenisaidia kuungana na watu niliokuwa sijawasiliana au muda mrefu. Marafiki wa zamani au ndugu hunitambua upya kupitia picha na mazungumzo huanza tena hii hunifanya nione kuwa japokuwa ninatahadhari picha zinaweza kuwa chombo kizuri cha kujenga uhusiano katika ata kama itaz itatumika hazitatumika kwa busara. Kadri inavyozidi kupata uzoefu na kuwa na ujasiri kidogo kidogo sioni tena kuweka picha kama jambo la kutisha sana. Bali ujuzi unaojifunza pole pole. Ninajua bado nina mengi ya kujifunza. Lakini najipa muda na nafasi ya kukua bila kujilazimisha. Kwa ujumla ingawa sina uzoefu mkubwa wa kuweka picha zangu mtandaoni nimejifunza kufanya hivyo kwa uangalifu na busara inapobidi. Nimegundua kuwa si lazima kushiriki kila kitu hili kuonekana au kuthaminiwa. Kuweka picha kumekua mwaminifu kwa nafsi yangu na kutumia mtandao kwa lengo lenye maana. Nilo somo kubwa nilojifunza katika safari hii.